Mimi napenda kucheza michezo na pia kutazama michezo lakini kati ya hayo mawili napendelea zaidi kucheza michezo. Kwanza napenda kucheza michezo kwa sababu hunifanya niwe na afya njema. Nikicheza michezo kama mpira wa miguu kukimbia au kuruka kamba mwili wangu hupata mazoezi misuli inaimarika na pia hunisaidia kuepuka magonjwa yanayotokana na kukaa bila kusonga. Pili, michezo hunifundisha nidhamu, ushirikiano na uvumilivu. Nikicheza na wenzangu najifunza kushirkiana, kuheshimiana na kukubali matokeo ya michezo iwe ni shida iwe ni kushinda au kushindwa. Hata hivyo, napenda pia kutazama michezo hasa mashindana makubwa kama mpira wa migu au riatha. Kutazama michezo, huniboresha, kifikra, hunipa burudani na hunifanya nijisikie furaha wakati timu ninayoipenda inaposhinda. Napenda michezo kwa sababu hunichangmsha kimwili na kiakili hunipa furaha na hunifanya niwe mtu mwenye afya na mahusiano mazuri na wengine.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya furaha, shukurani na kushirikiana na watu ninaowapenda. Kwangu mimi, siku ya kuzaliwa si tu kuhusu kula na kucheza, bali ni siku ya kumshukuru mungu kwa kunipa uhai na kunilinda mwaka mzima. Kwanza, huwa naanza na kumshukuru mungu kwa sala au kwa kutafakari nikikumbuka mambo mazuri niliyopitia na changamoto nilizoshinda. Hii hunipa amani moyoni na hunifanya nijisikie mwenye baraka. Pili, napenda kusherehekea na familia yangu na marafiki. Tunaweza kukaa pamoja, kula chakula kizuri, kucheka na kushirikiana hadithi. Wakati mwingine, tunakata keki kuimba wimbo wa heri ya kuzaliwa na kupiga picha za kumbukumbu. Tatu, wakati mwingine, napenda kufanya jambo la kusaidia wengine katika siku yangu ya kuzaliwa kama kuwapa chakula watoto wenye uhitaji au kutembelea wagonjwa. Hii hunifanya nijisikie furaha zaidi kwa sababu nawashirikisha wengine katika furaha yangu. Mwisho, napenda pia kutumia siku hiyo kujiwekea malengo mapya ya maisha, kama kusoma kwa bidii, kuwa na nidhamu na kuwaheshimu watu zaidi.

Mimi ni mtu wakuwa hii, yani napenda kufika mapema au kwa wakati katika shughuli zangu. Napenda kuwa hii kwa sababu kwanza huwa inanionyesha kuwa nidhamu na nina waheshimu wengine. Ninapo wahi kazini, shuleni au kwenye miadi naonyesha kuwa na thamini muda wa watu wengine pamoja na wangu. Pili, kuwahi hunisaidia kujiandaa vizuri kabla ya kazi kuanza ninapofika mapema, napata muda wa kupanga mawazo yangu, kuandaa vifaa, na kujituliza kabla ya kuanza kazi. Jambo linalo nifanya, nifanye vizuri zaidi. Kuwahi, hunipunguzia msongo wa mawazo na haraka zisizo za lazima. Badala ya kukimbia au kuwa na wasiwasi wa kuchelewa na fika nikiwa mtulivu na tayari. Hata hivyo, najua kuna nyakati zisizo ilika kama foleni ama dharura, lakini kwa ujumla, ninajitahidi kuwa mtu wa kuwahi kwa sababu, nina amini muda ni kitu cha thamani sana. Mimi ni mtu wakuwahi kwa sababu huwa inanijenga kitabia, inanifanya niheshimiwe na hunisaidia kufanikiwa katika majukumu yangu.

Ili kushirikiana vizuri na timu, mimi hufanya mambo katha muhimu, kwanza na waheshimu wanatimu wangu wote bila kujali umri, jinsia au nafasi yao. Hii hunisaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi na kufanya kila mtu ajiskie huru kushiriki mawazo zake. Pili, nasikiliza mawazo na maoni ya wengine kwa makini. Si lazima mawazo yangu ndio yawe bora kila wakati. Hivyo, kusikiliza wengine hunisaidia kujifunza na kufanya maamuzi bora kama timu. Tatu, nashiriki kikamilifu katika majukumu ya timu. Ninapo pewa jukumu nalifanya kwa bidii na kwa wakati ili nisiwe mzigo kwa wengine. Hii huongeza uaminifu kati yangu na wanatimu wenzangu nne nawasaidia wengine wanapohitaji msaada. Ikiwa wanatimu au anachangamoto, najitahidi kumsaidia au kumpa moyo badala ya kumcheka au kumlaumu. Nawasiliana vizuri na kwa heshima. Ninapokuwa na tatizo au pendezo nalisema kwa njia tulivu na heshima ilikuepuka migogoro isio ya lazima. Kwa kifupi, nashirikiana na timu kwa kuheshimu wengine, kusikiliza, kushiriki kikamilifu, kusaidia na kuwasiliana vizuri ili tufikie malengo yetu kwa pamoja.

Tabia ninayo ipenda sana kwa wengine ni uaminifu, heshima na wema kwa watu wote. Kwanza napenda uaminifu kwa sababu mtu mwaminifu huaminika na huleta amani katika mahusiano. Ninapokuwa na mtu mwaminifu najisikia salama kushirikiana nae kwa sababu najua hatanidanganya wala kunisaliti. Pili, napenda heshima kwa sababu inaonesha utu wa mtu. Mtu anaye heshimu wengine bila kujali umri au cheo, hujenga jamii yenye amani na mshikamano. Heshima hunifanya nijisikie kuthaminiwa kama binadamu. Tatu, napenda wema na huruma. Mtu mwenye wema hujali wengine, huwasaidia wenye shida na hufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi pakuishi. Wema hunifanya nipende kushirikiana na mtu huyo. Nne, napenda pia uvumilivu na kusameheana. Hakuna binadamu mkamilifu. Hivyo, mtu anayeweza kusamehe na kuvumilia makosa ya wengine husaidia kudumisha mahusiano mema. Kwa ufupi, tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu, heshima, wema na uvumilivu kwa sababu hujenga mahusiano mazuri na jamii yenye amani.

Rangi ninayoipenda ni bulu. Napenda rangi ya bulu kwa sababu kwanza inanipa hisia ya utulivu na amani. Ninapoona rangi ya buluu najisikia nikiwa mtulivu na wenye matumaini kama vile ninapoangalia anga au bahari. Pili, buluu huashiria uaminifu, hekima na usafi wa mawazo. Mambo ambayo nayadhamini sana maishani. Ndio maana napenda kuitumia katika mavazi vifaa vyangu au mapambo. Tatu, rangi ya buluu pia ni rahisi kuilinganisha na rangi nyingine. Hivyo, uonekana nadhifu na ya kuvutia bila kuwa kali sana machoni. Kwa ujumla, napenda rangi ya buluu kwa sababu hunipa amani, hunifanya nijisikie vizuri na inaendana na utu wangu.

Kwa ujumla, siweki picha zangu mtandaoni ovyo ovyo. Ninachagua kwa makini, ni picha zipi niweke na ni wapi nizipakie. Kwanza, nikiamua kueka picha nahakikisha ni picha zisizo na taarifa binafsi nyingi. Kama vile, mahali ninapoishi, shule au vitu vinavyo weza kunitambulisha kwa urahisi. Pili, huwa natumia mpangilio ya faraha. Ili picha zangu zisionwe na watu ninao waamini tu kama marafiki au familia si kila mtu mtandaoni. Tatu, huwa naepuka kueka picha ambazo zinaweza kuniletea matatizo baadaye kama picha za aibu, za hasira au zisizo kuwa na heshima. Kwa sababu, ninajua mtandao hukumbuka mambo kwa muda mrefu. Nne, nafahamu kuwa mara picha inapokuwa mtandaoni ni vigumu kuifuta kabisa, hivyo nafikiria mara mbili kabla ya kupakia chochote. Kwa ufupi, naweka picha mtandaoni kwa uangalifu mkubwa kwa kuzingatia usalama, heshima na mstakabali wangu.

Ninakutana na changamoto mbalimbali ambazo nisehemu za maisha ya kazi na zina nisaidia kujifunza na kukua. Kwanza, changamoto ya muda na mzigo wa kazi ni kubwa. Wakati mwingine, kuna kazi nyingi za kufanya kwa wakati mmoja na hiyo inaweza kuleta msongo wa mawazo. Hii inahitaji kupanga muda vizuri, kipa umbele, kazi muhimu kwanza na kujaribu kufanikisha yote bila kuchoka sana. Pili, changamoto ya mawasiliano na wenzangu inaweza kutokea. Wakati mwengine, wenzangu hawana maelewano, au mawazo tofauti, na hivyo kunaweza kuwa na migogoro kidogo. Hii inahitaji uvumilivu, kusikiliza kwa makini au kuwasiliana kwa heshima ili kufanikisha kazi kwa pamoja. Tatu, changamoto ya teknolojia au vifaa vya kutuangukia kazini. Kwa mfano, kompyuta au mashine zinaweza kushindwa kufanya kazi au programu zinatumika kazini kujaa hitilafu. Hii inahitaji urahisi wa kutumia mbinu badala ya kujifunza kutumia teknolojia kwa ufanisi. Nne, changamoto ya kutoelewa mara moja au kupoteza motisha inaweza kutokea. Wakati mwingine, kazi ni ngumu au inahitaji ujuzi maalum ambao bado sina uwezo kamili. Hii inaitaji bidii, kujifunza na kutokata tamaa. Mwisho, changamoto ya kudumisha uwiano katika kati ya kazi na maisha binafsi ni muhimu. Mara nyingine, kazi inaweza kuchukua muda mwingi na hivyo husababisha uchovu au kupoteza muda na familia au marafiki. Hii inahitaji kupanga ratiba vizuri na kujua lini kupumuzika.

Napenda kwenda madukani wakati ambao kuna utulivu na si wakati wa msogomano wa watu wengi. Kwanza, napenda kwenda madukani asubui au mapema mchana kwa sababu wakati huo, maduka hua haya jakuwa na watu wengi sana. Hii hunifanya niweze kuchagua bitha kwa utulivu, kuuliza maswali bila haraka na kupata huduma nzuri kutoka kwa wauzaji. Pili, napenda kwenda madukani wakati ambaho ninamda wakutosha, sio nikiwa na haraka au nimechoka. Hii hunisaidia kufanya mamuzi mazuri, kwepuka kununua vitu zisivyo hitaji na kutumia pesa kwa busara. Tatu, napenda kwenda madukani wakati ambapo kuna ofa au punguzo labei kwa sababu unisaidia kuokoa pesa na kupata bitha bora kwa garama na fu. Nne kwepuka kwenda madukani jioni sana au siku za siku kuu wakati kuna msongamano mkubwa wa watu kwa sababu hilo hunifanya nichoke na wakati mwengine nisipate kile ninachoitaji kwa urahisi. Kwa kifupi, napenda kuenda madukani wakati wa utulivu nikiwa namdawa kutosha na pale ambapo naweza kununua kwa hekima na amani.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hufanya mambo kadhaa muhimu ili kupumzika, kurekebisha mawazo na kupata nguvu za kuendelea na kazi au masomo. Kwanza, napenda kula chakula cha mchana. Chakula hiki, si tu kunipa nguvu, bali pia hunisaidia akili zangu kufanya kazi vizuri. Ninajitahidi kula chakula chenye afya kama matunda. Mboga, protini na chakula kidogo, cha wanga, badala ya kula haraka, chakula kisicho na lishe. Pili, napenda kupumzika kidogo au kutulia baada ya kazi nzito asubuhi. Hii inaweza kuwa ni kukaa kimya, kusoma vitabu, kusikiliza muziki au hata kufanya mazoezi madogo ya kupumua. Hii husaidia kuondoa uchovu na msongo wa mawazo. Tatu, wakati mwingine napenda kuzungumza na marafiki au wenzangu kwa njia ya kirafiki. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa kazi, kucheka kidogo na kuimarisha mahusiano. Nne, napenda pia kupanga ratiba yangu ya mchana na baadaye. Hii ni pamoja na kupanga kazi za baadaye, mitihani au majukumu mengine ili kuhakikisha ninatumia muda wangu vizuri. Kwa ufupi, wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hufanya chakula, kupumzika, kucheka kidogo au kupanga ratiba ili kurudi kazini au masomoni nikiwa na nguvu, mtulivu na tayari kushugulikia kila kitu.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kuchukua takataka au kusafisha sehemu chafu sana. Kwanza, ninachukia kazi hii kwa sababu ni ya kuchosha na mara nyingine huharibu mikono. Hasa ikiwa takataka ni nyingi au zimechakaa. Mara nyingi inahitaji nguvu nyingi na muda mrefu jambo linaloweza kunisababisha kuchoka sana. Pili, kazi hii mara nyingi ni isio ya kuvutia. Haina ufanisi wa haraka unaonekana kwa mfano ukisafisha chumba haraka tena kitakuwa chafu kama wengine hawataki kusaidia. Hii inaweza kufanya nijisikie kama juhudi zangu hazionekani mara moja. Tatu, kazi hii pia ni ya marudio. Hata ukisafisha leo, kesho au baadae inaweza kuwa chafu, jambo linaloweza kuwa chungu na kuchosha kwa muda mrefu. Hata hivyo, najua kazi hii ni muhimu kwa afya na usafi wa familia, hivyo mara nyingine najikaza kuifanya kwa sababu inafanya nyumba iwe safi na salama kwa wote wanaoishi humo. Kwa ufupi, ninachukia kazi ya kusafisha sehemu chafu na kuchukua takataka, lakini najua ni muhimu hivyo huwa nafanya mara kwa mara kwa bidii.

Napendelea kulala mapema na kwamuka mapema. Na fikiri hili ni muhimu sana kwa afya na mafanikio ya kila siku. Kwanza, kulala mapema kuna nisaidia kupata usingizi wa kutosha. Usingizi mzuri unahakikisha mwili wangu unapata pumziko, misuli inapumzika, na akili yangu inaweza kufanya kazi vizuri asubui. Pili, kuamuka mapema huwa inanipa mdawa kupanga siku yangu na pata nafasi ya kufanya mazoezi madogo, kula chakula cha asubui vizuri na kujianda kihisia na kimaono kabla ya kwanza kazi au shule. Hii hunifanya nifanye kila kitu kwa utulivu na kwa ubora. Tatu, kulala mapema na kwa muka mapema kuna nisaidia kuepuka haraka na msogo wa mawazo. Siwezi kufikia kazini au shuleni nikiwa nimechoka au kwa muka kwa haraka sana. Nne, nitabia nzuri pia kwa afya kwa sababu usaidia kutunza mda kwa mwili na kudumisha mfumo mzuri wa usingizi ivo.